Mwezi wa mwaka ninaopenda zaidi ni mwezi wa kumi na mbili naupenda kwa sababu ni mwezi ambao unakuta nina fedha na ni mwezi ambao unakuta una matukio pamoja na sherehe mbalimbali kama vile sherehe ya kuzaliwa bwana yesu, Christmas pamoja na sherehe za mwaka mpya ambazo zinafuata baada ya mwezi wa kumi na mbili. Kwa hiyo napenda mwezi wa kumi na mbili.

Mandhari nzuri ambayo nimawahi kuona ni mandhari ya hoteli pamoja na bahari ambayo niliona zanzibari niliona mandhari yenye kuvutia zaidi yenye majani mazuri ina maua pamoja na miti ya kivuli inayopendeza katika mazingira yale hali ya hewa nzuri ya ubaridi na joto kiasi ile mandhari ilikuwa nzuri sana.

Napendelea kula mboga za majani napendelea kula maharage napendelea kula nyama napendelea kula mboga zilizo ungwa vizuri, pamoja na viungo, zilizoekwa mafuta kiasi pamoja na chumvi kiasi kiukweli napendelea sana kula mboga za namna hiyo hasa mboga za majani, ambazo zinani ongezea vitamin, pamoja na madini, ndani ya mwili wangu.

Fanya mazoezi ya mwili mara tatu kwa wiki. Napenda sana kwa sababu mwili wangu na kuwa unakuwa vizuri, na kuwa mwenye nguvu, na kuwa mwenye afya njema mazoezi yananisaidia nakuwa sishambuliwi sana na magonjwa na uwezo kukimbia muda mrefu lakini akili yangu inakuwa hiko haraka sana. Naeza kufikiri kwa haraka na kufanya mamuzi kwa haraka.

Hoo, kuhusiana na kumbukumbu ya utotoni, nakumbuka kumbukumbu nilipo kuwa ninaishi na mama yangu mzazi alivyokuwa ananiandaa subuhi ananipeleka shule, lakini pia alivyokuwa ananinyooshea nguo zangu na mimi kuonekana nadhifu ninapokua shuleni nilikuwa pamoja na wazazi wangu, mama yangu, pamoja na baba yangu. Kitu maalum ambacho kinanifaya nikumbuke ni ile huduma.

Unapenda kutembea wapi? Napenda sana kutembea sehemu zenye hali ya hewa nzuri, kutembea sehemu ambazo kuna hoteli nzuri, kutembea mahali ambapo kuna mbuga za wanyama, kuna mandhari nzuri, kuna hali ya hewa nzuri lakini pia kuna vivutio vizuri vya utalii. Hizo ndizo sehemu ambazo napenda kutembea.

Haa, kampuni gani ya teknolojia unayo iamini vizuri. Kampuni ya teknolojia ninayo iamini vizuri naiamini sana Toyota. Kwa kuwa inatengeneza magari ambayo ni magumu zaidi na yanayo dumu kwa muda mrefu hivyo nina amini sana. Kwa kuwa utendaji wake wa kazi ni mzuri lakini pia kazi zinazo fanyika ni mzuri lakini pia bidhaa wanazo zalisha ni nzuri na ni ngumu sana.

Kuhusu, shirika langu, napenda jinsi ninavyoishi, napenda kufurai pamoja na watu ambao inashiriki nao maisha ya kila siku, familia yangu ambao nashiriki nao maisha ya nyumbani, kazini, wafanya kazi wenzangu ambao nashiriki nao maisha ya nyumbani. Hio ndyo vitu navyopenda zaidi, kupiga.

Napenda vyote, napenda kuandika, lakini pia napenda kuongea, vyote navipenda, ila kuandika napenda zaidi kwa kuwa nakuwa najiamini na nakuwa na uwezo wa kujieleza vizuri. Kile ambacho ninakitaka na muhusika napata message mzuri kwa kuandika. Kiukweli, napenda sana kuandika, najua kuandika hadithi.

Ndio, nimewahi kufuga mnyama nimewahi kufuga mnyama naitwa sungura, nimewahi kufuga mnyama anaitwa mbuzi nilikuwa nilikuwa nikiwapa majani na kuwalisha vizuri. Kila nikitoka shule na kwenda shamba na kata majani wanakula, wanashiba. Nilifurahia sana kuona wanyama wangu, wanakula vizuri na wanafurahia maisha. Hivyo, nimewahi kufuga.

Kuhusu mazoezi yangu ya kila siku, mimi huwa nafanya mazoezi kila siku, huwa ninakimbia, lakini pia huwa nakimbia hata mara mbili kwa wiki, mara tatu. Napenda kufanya mazoezi asubuhi na jioni, baada ya mazoezi huwa najihisi vizuri, najihisi mpya, najihisi kuchangamka na mwenye nguvu.

Kinachonifanya nicheke ni mtu akikosea mtu wakikosea kitu au mtu akijikwa au nikiangalia vichekesho, vitu ambavyo vinachekesha vinanisabisha nicheke zaidi au nikiona kitu ambacho kinanifanya na furahi huwa nacheka sana. Hicho ndio kinachonifanya nicheke zaidi nikiona kitu cha ajabu.

Ninaohitaji kuimarisha ni ujuzi wa mawasiliano. Nataka kujifunza lugha nyingi zaidi, nataka kujifunza Kiingereza, lakini pia nataka kujifunza Kichina, kwa kuwa China ndiyo taifa la biashara. Hivyo nataka kujifunza lugha yake, ili nikifanya biashara. Iwe ni rahisi kwangu, niweze kufanya vizuri.

Kusoma gazeti, hasa gazeti la mwananchi, gazeti la citizen, napenda kusoma magazeti kwa kuwa napata taarifa ambazo siwezi kuzipata kwenye mitandao mingine. Kuna taarifa za tenda, huwa naziona kwenye magazeti ambazo huitwa zabuni. Taarifa nyingine huwa hazitangazwi kwenye vyombo vya habari vingine, nyingine ziko kwenye magazeti.

Napenda kujifunza historia. Napenda kujifunza namna ulimwengu ulivyoumbwa labda historia ya dunia, historia ya mwanadamu, historia ya taifa la Tanzania, historia ya maraisi wakubwa duniani. Napenda sana kujifunza historia. Ili niweze kujua vitu mbalimbali. Niweze kujua vitu kwa kina. Vilivyotokea zamani na hata sasa.

Ndio, napenda mvua, hasa inyeshe wakati ambao nimelala, huwa najisikia vizuri sana, lakini mvua inaleta hali ya hewa nzuri, lakini mvua inatupatia maji. Mvua inasaidia kustawisha mazao, tunapata chakula, hivyo napenda mvua, inarutubisha ardhi, napenda mvua, mvua ni nzuri sana, inaleta hali ya hewa nzuri.

Mim kwa kweli chakula chenye mafuta huwa sipendi. Napenda chakula kisicho na mafuta. Tena kisicho na mafuta mengi au napenda chakula ambacho kimechemshwa tu na maji pamoja na chumvi lakini chakula chenye mafuta huwa sipendelei sana. Aidha labda kiwe na mafuta kidogo au kisiwe na mafuta kabisa kama mchemsho.

Huwa napenda kununua nguo zaidi, napenda kununua viatu, napenda kununua nguo pamoja na chakula. Kwa kuwa napenda kuvaa, lakini pia napenda kula. Nile niwe na afya njema, lakini nivae, nipendeze, nionekane nadhifu, nionekane msafi, nile nishibe, nijisikie vizuri.

Wakati wa siku ambao nafanya kazi vizuri zaidi ni wakati wa asubuhi kwasabu unakuta nina nguvu mpya, nina nguvu ya siku sijachoka bado hali ya hewa haija nibadilisha mwili wangu hivyo ni wakati wa subuhi huwa unakuta nina nguvu sana huwa napenda kufanya kazi wakati huo.

Ndiyo, napenda sana kufanya kazi nyumbani. Kwa sababu yani nahisi nakuwa mazingira ya amani na mazingira ya ambayo ni tulivu. Mazingira ambayo sita paniki wala mazingira ya ambayo hayata ni ondoa hofu. Ntajiisi kujiamini zaidi na nitafanya kazi ambayo ni nzuri sana. Kwa kuwa niko mazingira ya nyumbani ambayo nimeya zoea.

Ndiyo, napenda kupanda mlima kwa kuwa mlima ni, ninapopanda mlima inakuwa kama ninafanya mazoezi huwa natoka jasho, hio ni njia moja ya kuondoa uchafu au taka mwili kwenye mwili wangu. Hivyo, kupanda mlima ni muhimu na pia ninapenda kwa sababu mimi nakuwa kama nafanya mazoezi. Napenda kufanya mazoezi na kupanda mlima ni moja hapa ya mazoezi.

Ikiwa asubuhi mimi huwa nakula chapati, nakula vitumbua, kachori, pamoja na chai. Kwa sababu ni vyakula ambavyo ni vyepesi, na ndio nimeanza siku, hivyo ndio nakula, ni vitamu, lakini pia kwa pesa yangu ndio naweza kuvigaramikia.